Napenda hadisi ambazo zinasimulia mambo yaliyotukia, ambayo ilikuwa ni ya ajabu ya kustaajabisha, hizo nazipenda, na nazifuatilia. Hadithi ambazo zinasimulia yaani labda tukio ambalo lilikuwa ni la kustaajabisha, ambalo watu walistaajabu sana, ambalo watu walishindwa kupata majibu yake kwa haraka. Hizo napenda, napenda kuzisikiliza sana. Kwa sababu ni hadithi ambazo zinakuwa na mafunzo ndani yake lakini pia ni hadisi ambazo zinakupa kutafakari, yaani mtu unatafakari kwamba, kwanini hapa ilikuwa hivi? Kwanini ilitokea hivi? Unapata kujua hata ukua umungu, kutukia, kupitia yale matukio ya kustaajabisha. Kwa hivyo hadisi za namna hiyo nazipenda. Ila, kuna zile hadithi ambazo zinakuwa zinatisha, yaani zina maajabu yaani ya kutisha, ya kuogopesha, zile sizipendi. Mi binafsi sipendi vitu vya kutisha tisha. Napenda vitu ambavyo vinafundisha, vitu ambavyo vinakupa kutafakari ukuwa wa mungu, vitu ambavyo vinakufanya uone kabisa kwamba hii dunia haijatokea tokea tu, haipo haipo tu ila kuna muumbaji. Vitu ambavyo vitakufanya utafakari mara mbili mbili. Lakini vitu vya kutisha, vya kuogopesha hapana, sipendi.

Jioni napenda kula vyakula ambavyo siyo vizito sana, vyakula ambavyo vitanifanya nijisikie mwepesi, vyakula ambavyo vitanifanya nijisikie huru, siyo kula chakula kizito kizito ambacho kitanisabishia nijihisi uchovu. Kwaiyo jioni napenda kula chakula kizuri, ambacho kinanifanya niwe huru, ambacho kinanifanya nijisikie ni mwepesi, mfano, napendelea sana kula labda mayai ya kukaanga na mkate, napendelea kunywa chai, napendelea kula ndizi, ndo vyakula vyango ambavyo napenda kula jioni, ambavyo vinanifanya yani nikila, sipati uchovu, hata napoenda kupumzika nalala mwepesi. Tufauti na nikila labda kwa mfano nikila ugali, nakuwa ni mzito yani hata kulala napata shida. Chakula cha namna hiyo sipendi. Lakini nikipata kama mayai ya kukaanga nikala zangu na mkate, nikanywa na chai yani najisikia vizuri na lala vizuri. Usiku wa usingizi wangu unakua mororo mtamu.

Chakula nyumbani, chakula ambacho nimepika mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Hata kama amepika mtu mwingine lakini pia ni chakula cha nyumbani. Iki chakula chakula nje ya nyumbani, nakula tu kwa sababu, niko mbali na nyumbani na hakuna namna. O, nakula chakula cha nje ya nyumbani, lakini sikipendi, napenda chakula ambacho kimepikwa nyumbani, au nimepika mimi mwenyewe, icho ndo nakipenda, nakula, nakula kwa raha, najisikia furaha napokula nakuwa na roho safi roho kwatu kula chakula cha nyumbani lakini chakula cha nje ya nyumbani na kula pale ambapo nipo katika majukumu yangu kwa mfano kama saa izi lazima nile chakula cha nje ya nyumbani kwa sababu sipo nyumbani lakini nikiwepo nyumbani binafsi napenda zaidi kula chakula cha nyumbani tena nikipike mimi mwenyewe au ata kama sijapika mimi. Mtu anayepika niwe namfahamu kwamba huyu akipika chakula anapika chakula kizuri, kinakua kitamu. Kwa hiyo napenda sana kula chakula cha nyumbani, siku zote, jamani chakula cha nyumbani ni kitamu.

Kwa siku naoga marambili, naoga asubui, naoga na jioni. Asubuhi naoga ninapotoka, napotaka kutoka kuja katika shuguli zangu, naoga. Nikirudi jioni, nimetoka kwenye shuguli zangu, nimechoka, mambo mengi, jasho, ngeza vumbi, lazima ni oge kabla ya kulala. Kwa hiyo kwa siku mimi, naoga marambili, asubui na jioni. Katika shuguli zetu hizi mambo ni mengi, mtu nakuta umechafuka, vumbi jingi, uchovu, mbio mbio za hapa napale, nendarudi, kurupushani nyingi. Kwahio huwezi ukasema yesi unalala bila kuoga. Lazima tu kuoga. Hata kama nilitoka asubui nimeoga, na nikirudi jioni pia lazima ni oge. Marambili kwa siku. Na napenda sana kuoga maji ya moto, maji ya baridi, siyapendi. Naoga anapasha zangu maji naingia bafuni naoga kila siku. Asubui na jioni. Iyo ndio ratiba yangu ya kuoga na nilazima nioge kila siku. Tena siyo lazima nioge kila siku, lazima nioge mara mbili. Asubui na jioni.

Wateja wangu nawahudumia vizuri sana. Mteja akija, hatua ya kwanza ni kumkaribisha. Nikimuona mtu anaangalia, bidhaa namkaribisha. Karibu, mteja, hapa tuna nyanya, tuna vitunguu, tuna hoho, karoti. Lakini pia tuna viungo kwa ajili ya pilau, tuna viungo kwa ajili ya chai. Karibu, niambie unataka nini mteja wangu. Kwa hiyo mteja ataniambia, labda mimi nataka chumvi. Namwambia kwa kweli mimi chumvi sina, ila kuna jirani yangu hapo anayo, goja nikuchukulie kwa jirani yangu. Nitanyenyuka nitaelekea kwa jirani, nitamchukulia ile chumvi, nitamkabidhi, asante, chumvi hii hapa, atanilipa, nitamhudumia na vitu vingine, kwa hiyo tabasamu, sura ya uchangamfu, pamoja na hekima na unyenyekevu, unapokuwa unaongea na mteja. Na kama anataka bidaa ambayo ninayo namchukulia nampa mimi hapa, nina nyanya hizi nauza shilingi mia tano fungu, atanilipa mia tano namuwekea nyanya vizuri namshukuru namkaribisha tena. Baada ya kuwa nimeshamaliza kumuhudumia namwambia asante, karibu tena na usichoke kuja hapa mara kwa mara. Kwa hiyo namna hiyo inanisaidia mimi kudumisha biashara yangu na kunifanya wateja wangu wasihame kwa sababu mteja akija akakukuta una sura yaani kama vile umekasirika au kama vile una mawazo akiwa anakuliza kitu unamjibu lakini unakuwa kama uko mbali yaani mteja hapendi. Wateja wengi wanapenda wanapo muhudumia, uwe unamtazama usoni, uwe umechangamka sura, na anapotaka vitu unampa, yaani wanataka mtu mchangamfu kwa kiufupi. Kwa hiyo na mimi, mungu kanijalia, huwa nadeal nao namna hio, na najitahidi sana kupata wateja waaminifu.

Mtaa wangu naupenda jinsi ulivo mtulivu, watu wake walivo na ushirikiano, napenda pia jinsi ambavyo tunathaminiana, tunafarijiana, tunajuliana hali. Ni mtaa ambao hauna vibaka, yani hata kama itatokea labda changamoto ya wizi, wanakuwa ni vibaka ambao wametoka nje ya mtaa wetu. Ni mtaa ambao, upo vizuri sana, ni mtaa ambao kiuhalisia, hata likitokea jambo, ushirikiano ni mkubwa, watu wanashiriki, watu wanajituma, watu wanajitoa, lakini pia watu wanajali, yani ni watu wakujali, mtu anamjali huyu, anamjali yule, unajua, kabisa asubuhi umeamka, utasalimia, jirani zako, au jirani zako watakuja kukusalimia, kwa hiyo tunaishi maisha mazuri sana, maisha ya ushirikiano, ikitokea mmoja ameugua, tunajuliana hali, na kusaidiana pia, unakuta mtu ameugua hawezi kufanya hata shughuli zake, basi unakwenda unamtembelea, unampikia uji, unamsaidia kufanya usafi, vile vitu vya msingi, vitu vya muhimu, ambavyo unaweza ukamsaidia kwa haraka haraka. Icho ndo kitu napenda kuhusu mtaa wangu ni watu wema. Watu wana ushirikiano lakini ni mtaa ambao umetulia. Hauna vibaka, hauna kelele.

Historia sasa, yaani hapo kwenye historia ndio penyewe, napenda sana kujifunza historia, historia mbalimbali, historia za maisha ya wanadamu, historia za vitu na mnagani, kwa mfano, izi simu za mkononi, zilianza kutengenwa wa vipi, ilikuwaje, mpaka tukapata simu za za mezani, baadae tukapata simu za mkononi. Yani historia minaipenda, napenda historia za mataifa mbalimbali, napenda historia za kwenye biblia, napenda historia, yaani historia kifupi na ipenda jamani. Nikisikia historia na tamani kukaa hapo, yani hapo panakua ni mahali ambapo pananivutia sana kukaa na kusikiliza. Hasa nikiwa wanapata zile historia za masimulizi ya mdomo kwa mdomo, lakini kipengele kingine ambacho na kipenda ni historia za kusoma, kupitia vitabu. Yani nikishika kitabu na soma kinaelezea labda historia ya mahali flani, watu wake waliishije, waliendeleaje, walifanya nini na nini, napenda sana historia na ifurahia. Na ninatamani sana kila wakati nikiwa napata muda wa kusoma vitabu vya historia au kusikiliza historia. Yani mtu haya nanisimulia kuhusu historia za vitu fulani.

Napenda papai, tundalangu lakwanza, ambalo nalipenda sana ni papai. Tundalapili, napenda parachichi. Yaani, katika maisha yangu, nisikose hayo matunda mawili, papai na parachichi. Tundalangu pendwa lililo lakwanza, ambalo ni papai, shida yake ni kwamba sasa lenyewe ni tundalamsimu. Kuna wakati linakuwepo, kuna wakati linakuwa halipo. Kuna wakati linakuja, kuna wakati linapotea. Tofauti na parachichi. Parachichi linakuwa lipo, misimu yote, lakini changamoto yake. Kuna msimu yanakuwa maparachichi matamu. Kuna msimu ambao maparachichi yanakuwa ni mabaya mabaya. Kutokana naku adimika sokoni. Unakuta yanapatikana yale maparachichi ya kiwango chachini. Ukilinganisha na ya ile awamu ya kwanza. Kwa hiyo, matunda yangu ninayo pendelea ndio hayo mawili, parachichi na papai. Na nikipata kula parachichi na wali au parachichi na ugali. Yaani basi inakuwa ni burudani. Kwa wakati mwingine hata kama sina mboga, naeza nikapika ugali, nikachukua parachichi, nikalikata kata, vipande vipande. Nakula ugali na parachichi bila mboga nyingine. Na nakula na nashiba vizuri tu, huwa napendelea sana parachichi, na nikila papai, papai napenda sana kulitumia wakati wajioni kwa sababu ni wakati ambao nakwenda kulala, wakati ambao sili vyakula vigumu vigumu sana vizito vizito. Ni kitumia papai linajaza tumbo haraka pamoja na utamu lakini swala la pili ni tumbo linajaza tumbo haraka papai ni tunda nzuri kwa kufanya mtu ushibe sio unakaa unakuwa na njaa njaa tumia papai tumbo linajaa haraka unajihisi kushiba wakati wote maisha yanakuwa mazuri.

Ndiyo gazeti nasoma maranyingi sana, ninapokuwa mtandaoni, ninapenda kusoma gazeti la mtandaoni. Na ninapenda magazeti ambayo yanatoa taarifa mzuri au taarifa yoyote inayoendelea chini. Kwa mfano, kama gazeti la mwananchi na gazeti la nipache. Nipashe, siyo nipache. Samahani, gazeti la nipache. Nikisoma gazeti ya mwananchi au nipashe, napata habari, ambazo ni motomoto za siku hiyo. Habari, ambazo, zimetoka siku hiyo. Lakini, napenda kuyasoma kupitia mtandaoni. Sipendi kusoma gazeti lile la karatasi. Yeni kulishika gazeti lenyewe, nikaanza kulisoma. Najisikia tabu arafu, naona kama vile napoteza muda. Ila nikiwa nimeshika simu, natumia mtandao, naingia kwanjia ya mtandao, nasoma, labda gazeti la mwananchi, leo wanahabari gani, wanatuhabarisha nini, nini kimejiri, nini kime tokea kwa hiyo nasoma, na peruzi kupitia mtandao na pata mawili matatu na pia na ingia tena na soma gazeti la nipashe habari zake zile za kurasa za mbele na kati na soma isipokuwa kule nyuma kwenye kurasa za michezo ndio kuwa sisomi na soma habari nyingine nyingine. Zilizo tukia habari za kuhusu mambo tofauti tofauti. Mambo mengi ya metukia vipi. Ispokuwa kwenye habari za michezo. Mara nyingi kule huwa sisomi. Napita tu yani kama vile ya hamna kitu. Kama vile sifuatili ya ni sifuatili habari za michezo. Kwa hiyo katika magazeti na penda kusoma zile habari ambazo ziakua zimejiri.

Nikiwa nina kazi nyingi, ambazo zinanikabili, ambazo zinanitegemea, ambazo zimenisonga. Hatua ya kwanza ninayofanya, ninaziweka katika mpangilio kwa umuhimu wake. Naanza kwa kuwatazama, ipi iwe ya kwanza, ipi iwe ya pili, ipi iwe ya tatu, ipi iwe ya nne, mpaka ile ya mwisho. Kwa hiyo nikisha ziweka katika mpangilio, hatua ya pili ninazikadiria, yani kila kazi naikadiria. Kwamba hii nitafanya kwa dakika tano, hii nitafanya kwa dakika kumi, hii nitafanya kwa dakika mbili, hii nitafanya kwa dakika tatu, hii nitafanya kwa dakika ngapi. Kwa hiyo najitahidi kuenda ndani ya muda, najitahidi kuenda ndani ya muda wa hizo kazi jinsi nilivyo zipangilia. Hatua ya tatu sasa naanza kuzifanya kwa kasi ile ambayo sio kasi kubwa sana. Kasi ya kawaida tu ambayo itanifanya niweze kuzimaliza kazi zangu kwa haraka. Na kasi ambayo haita niumiza. Kwa hiyo naanza kuzifanya moja baada ya nyingine kutoka ile ya kwanza. Mpaka ile ya mwisho. Na mara nyingi iyo njia inasaidia. Kwa sababu nikizipanga kwa mpangilio nikazianza kuzifanya, inanisaidia kuzifanya katika muda mwafaka. Kwa hiyo nazifanya, moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, najikuta nimemaliza. Ila inapotokea sasa, kazi ambazo zimenisonga, zote zinahitaji kufanyika kwa muda mrefu, kuna naamna ambayo huwa natumia, au niombe usaidizi. Au nifanye baadhi. Baadhi nitamalizia kesho. Kwa hiyo njia ya kwanza nikuomba usaidizi kama kazi zile zimenisonga sana. Na ninaona kabisa sitaweza kuzimaliza ndani ya muda. Ninaomba usaidizi wa mtu anisaidie ambao sasa itategemea na huo usaidizi. Kuna mwingine atakusaidia bure. Kuna mwingine atakusaidia. Unamlipa kiasi kadhaa cha pesa. Kwa hio ndio hua nafanya ivo. Lakini iyo hali huwa hainikuti mara nyingi sana. Ni mara chache chache tu kutokana na shughuli maluum ambayo inakua imetokea kwa siku hiyo. Inatokea mara chache chache ila mara nyingi kazi zangu zote zinakuwa ndani ya muda. Na zinafanyika na zinaisha vizuri. Wala zinakuwa hazihitaji usaidizi.

Napenda kunywa chai ambayo napenda kuinywa wakati wa jioni au wakati wa asubuhi. Lakini mara nyingi chai huwa nakunywa wakati wa jioni. Wakati wa asubuhi huwa natumia kunywa maji ya vuguvugu ambayo nayaweka limau nakamulia limao nakunywa. Wakati wa jioni ukifika chai ndo kinywaji changu. Natumia chai sana. Kahawa natumia mara chache, labda nikienda mahali, nikakuta wameandaa kahawa. Huwa natumia, lakini mimi binafsi huandaa kahawa. Sijawahi, napendelea sana chai. Na chai yangu inakuwa nzuri sana kwa sababu naiongeza iliki, naweka mdarasini, naweka na karafuu. Alafu nachukua tangawizi ile tangawizi mbichi nasagia kwenye chai nasagia vizuri kabisa hiyo chai inakua ni nzuri inakua ni chai ambayo hata ukiinywa hautamani kuwacha kunywa chai hautamani kuwacha kunywa chai na ninapokunywa chai wakati wa jioni huwa najisikia vizuri sana napenda kuinywa nikiwa nyumbani nikiwa nyumbani. Nimekaa, nimetulia, baada ya kuoga. Basi nachemsha chai yangu yenye karafuu, iriki, mdalasini. Nasagia na tangawizi. Naichemsha pale vizuri ikishachemka naweka na kasukari kwa mbali. Sipendelei sukari nyingi katika chai. Napenda sukari kidogo. Kwa sabu sukari ina madhara makubwa sana mwilini huwa napenda sukari kidogo tu. Ila viungo ndo naweka viungo kwa wingi. Nikishakunywa chai, najisikia vizuri, mwili unapata joto, basi napata hata nguvu, naenda kupumzika. Kwa ajiri ya kesho, kwa hiyo, jamani mimi kinywaji changu, ni chai. Na wakati gani nainywa ni wakati wa jioni. Nikinywa najisikiaje najisikia vizuri sana. Napenda kuinywa wapi nyumbani.

Napenda kukaa, kuongea, kubadilishana mawazo, ninapokuwa na marafiki zangu. Tunashauriana mambo mbalimbali ya maisha. Lakini tunachekeshana, tunapeana utani mbalimbali. Huwa napendelea vitu kama hivyo, tunakaa, tunaelezana. Tunapeana mawazo na kukumbushiana historia ya mambo ya nyuma, yaliyopita. Tunaongea tunacheka ni mambo mengi kwa kweli ukiwa na marafiki na mipango ya kimaisha wakati mwingine unakuta unajikuta yaani na na marafiki zako mnacheza hata ile michezo ambayo mlikuwanga mnacheza zamani labda kama mfano kuruka kamba, tunapokutana mazingira ya nyumbani tunafanya hivyo, tunafanya hivyo tunabadilishana mawazo. Lakini pia tunapeana ushauri mbalimbali kuhusiana na maisha sasa hivi yanavyokwenda. Tufanye nini, tujiepushe vipi na mambo ambayo hayafai, ukitazama, lakini pia tunapeana ushauri kwamba ufanyeje ili mtu uweze kukua na kuendelea kiuchumi. Wakati mwingine tunakuwa tunaanzisha hata baadhi ya shuguhuli ambazo zitakuwa zinasaidia katika kuinuana kiuchumi. Kwa mfano, kuanzisha chama ambacho mnakuwa mnakopeshana hela zile hela zinakuwa zinakopeshwa kwa zamu labda leo anakopeshwa huyu akisharejesha anakopeshwa mwingine akisharejesha naye anakopeshwa mwingine hela ambazo zinakuwa na riba ndogo. Hela ambazo zinakuwa hazina masharti mengi yaani hela haina masharti yoyote inakuwa tu ina riba ndogo kitu ambacho kinakuwezesha. Mtu unakuta nakuwa nakopa naweza kurudisha ile riba nafanya kwa wakati kwa hiyo marafiki zangu ni watu wa muhimu sana ni watu wa muhimu katika maisha yangu kwa sababu tunavushana sehemu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunavushana hapa na pale tunapeana ushauri wa kimaisha tunasaidiana katika mambo ambayo yanaweza kuwa yametokea. Mtu hauna namna ya kufanya hauna namna ya kutatua. Lakini tunapokutana marafiki tunasaidiana, tunatatuliana shida. Zaidi pia tunaburu, yaani tunapeana burudani kuchekeshana kwa mambo yale yaliyopita au kuchekeshana kwa habari mbalimbali ambazo zipo wakati huo mtaani. Lakini pia tunajitahidi kucheza pamoja, tunafanya mazoezi ya kimwili, kuweka mwili sawa unakuta tumekutana, tunaamua kuruka kamba, mmoja anashika huku, mwingine anashika huku, mwingine anaruka pale katikati ni sehemu ya mazoezi, ni sehemu ya mazoezi ambayo huwezi ukafanya labda ukiwa na watu wako ambao unafanyia shughuli zako, eneo ambalo mnakusanyika kwa ajili ya shughuli kwa hiyo ni vitu ambavyo mnazifanya mkiwa na marafiki. Ndiyo napenda sana mimi kuwa na marafiki zangu, tunakumbushana mambo mengi, tunakumbushana mambo mengi, lakini pia tunafanya mazoezi, kwa hiyo najikuta tuko katika mahali safi na salama.

Hesabu ninapenda, hesabu ndogo ndogo, hesabu rahisi. Napenda ambazo zinanisaidia katika kufanya mambo mbali mbali, shughuli mbali mbali, za hapa kazini kwangu. Kwani napenda zile hesabu rahisi, sipendi zile hesabu ngumu kwa mfano yale mahesabu ya pai, na hesabu magumu, magumu, yenye ratiba ngumu, yenye kanuni ngumu, kuweza kuyatatua, hayo kiujumla sipendi. Napenda hesabu rahisi, zinazo nisaidia labla za kujumlisha, kutoa, kugawanya, na kujumlisha, kutoa, kugawanya, na kuzidisha. Hesabu rahisi rahisi. Ambazo nazitumia katika shughuli zangu za kila siku za kimaisha. Ninapokuwa katika shughuli zangu nafanya kuna hesabu zingine. Ambazo nakuta mteja amenunua kitu naitajika ujue jinsi gani ya kumrudishia chenji. Lakini pia inahitajika ujue ni jinsi gani utayoweza kumjumlishia labda jumla. Kwa mfano amechukua labda nyanya za mia tano vitunguu vya mia tano, bamia za mia tano akachukua na zingine za elfu moja. Kwa hesabu kama hiyo inahitaji jumla kumjumlishia kwamba hapa nikijumisha mia tano na mia tano na mia tano kajumlisha naelfu moja napata kiasi gani. Kwa hiyo, napenda hesabu rahisi ambazo zinanirahisishia katika shughuli zangu za kila siku. Kuna zile hesabu ngumu, ambazo tulikuwa tunazisoma shule. Zile kwa kwe li, sijawai hata kuzitumia mahali popote. Zilikuwa tu ni hesabu ngumu, kwajili ya kumiza kichwa. Yani kwa kweli, sizipendi zile hesabu ngumu. Napenda hesabu rahisi za zinazoraisisha shughuli za kila siku.

Mfumo wa simu ambao napendelea ni mfumo wa Android. Na ndio simu ambayo naitumia hata sasa. Ni simu ambayo ina mfumo wa Android. Sipendi mfumo wa nini ile inaitwa ile nyingine ukiachilia mbali Android. Sipendi mfumo wa Apple, napenda mfumo wa Android. Ni simu ambazo ni rahisi kutumia. Ni simu ambazo hazisumbui. Ukilinganisha na zile za mfumo wa aple zile zinasumbua alafu zina mambo mengi. Changamoto nyingi lakini hizi za mfumo wa android mifumo yake imeraisishwa. Hazina changamoto nyingi. Ni simu ambazo ni rahisi kutumia. Kwa hiyo kwa mimi napenda kutumia simu ambazo zina mfumo wa android ambazo zinaniraisishia katika matumizi. Hazinisumbui. Hazinipi changamoto ya kuangaika kujua vitu vingi. Hazinipi changamoto ya kutafuta msaada mahali. Ukiwa unatumia zile simu za mfumo wa apple kwa kwelii zinasumbua vitu vingi unaeza ukajikuta tu umiminya sehemu ambayo sio sahihi. Kurudi sasa kule ambako ndio sahihi inakuwa ni changamoto unalazimika kupata msaada kutoka kwa mtu mwingine. Sasa kama wakati huo, hakuna mtu ambaye anaweza kutoa msaada wa haraka, unaweza ukajikuta unashindwa hata kutumia simu. Ndiomaana mimi napenda tu simu ambazo zina mifumo rahisi, kama hizi za android, naweza kutumia wakati wote, mahali popote, hata ikitokea changamoto, linaweza wakui. Tatua hile changamoto mimi mwenyewe, bila kupata msaada kutoka kwa jirani, au bila kupata msaada kutoka kwa rafiki au bila kupata msaada kutoka kwa mtaalamu labda changamoto ikiwa kubwa sana ambayo inaitaji mtaalamu wa mambo ya simu anisaidie hiyo ndo huwa napeleka huko.

Mimi sina shirika lolote, shugulizangu ninafanya nimejiajiri mimi mwenyewe. Kwa hiyo sina shirika lolote, kwamba labda nishirika. Nategemea watanilipa, au nishirika nategemea watani ajiri. Mi shuguli zangu nafanya mwenyewe, nimejiajiri mwenyewe, vishuguli vidogo vidogo. Kwa hiyo sinashirika, lakini pia zamani hizo, hapo nyuma nyuma kidogo, kabla sijawa naiki kijishuguli changu, nilikuwa nimeajiliwa na shirika flani ivi, la kujitolea. Hile shirika lilikuwa linausiana na maswala ya kutoa elimu ya ukimwi kwa vijana. Vijana wakwanzia miaka kuminatano, mpaka ishirini na nne. Nilikuwa napenda kuhifanya hile kazi kwa sababu ni kazi ambayo likuwa inayelimisha awa vijana hasa mabinti ambao wapokatika hatari kubwa sana ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo nikajitolea, nikafanya pale shuguli zangu, nilipenda shuguli zote ambazo zilkuwa zinafanyika. Lakini shuguli kubwa ambayo nilipenda zaidi ni hii ya kuelimisha vijana na hapa elimu, tuna hapa elimu, tuna hapa elimu, tuna hapa elimu. Mpaka wanapata ufahamu wa kutosha. Kwa shuguli zile za kuelimisha, ndo nilikuwa napenda sana kuzifanya na wakati nafanya shughuli za kuelimisha vijana nilikuwa nafurahia kwa sababu vijana wengi walikuwa wanakombolewa kutoka mahali yaani kutoka kutokujua mpaka kuja kujua, kutoka kutokufahamu mpaka kufahamu. Jinsi gani wajikinge, jinsi gani wajiepushe, jinsi gani wawe mbali na majaribu, jinsi gani waweze kuishi vizuri kwa hiyo mazingira ya namna hiyo, vijana wengi walikuwa wanaweza kujitambua kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi kwa upendo, nilikuwa nafanya kazi kwa kujitoa sana na tulikuwa tunalipwa posho kidogo tu ambapo sasa kupitia hiyo posho ambayo nilikuwa nalipwa wakati nafanya katika shirika la kujitolea la kuhusiana na kuelimisha na mambo ya ukimwi posho ile nilikuwa naitunza kidogo kidogo matumizi natumia, lakini baadhi natunza baadhi natumia, baadhi natunza kwa hiyo baadaye, nikaja kuweza kujiajiri mwenyewe kupitia zile hela kidogo ambazo nilikuwa nazitunza wakati nikiwa shirikani kwa hiyo nikawa nikaweza kujiajiri mwenyewe nikaweza kuanzisha hiki kijishughuli changu kidogo kidogo cha kuuza nyanya, nyanya chungu, bamia, njegere wakati mwingine, wakati mwingine matango. Kwa hiyo ndiyo ikanifanya mpaka sasa hivi nipo kwenye hii shughuli ya kujiajiri mwenyewe sipo katika shirika lakini nilichokuwa napenda zaidi kuhusu shirika langu la hapo mwanzo kabla sijajiajiri mwenyewe ni kile kitendo cha kutoka na kwenda kutoa elimu kwa vijana.

Napenda zaidi kununua vitu vya kula kwa ajili ya chakula sina matumizi mengi kwa sababu nikinunua vitu holela holela ita sababisha tukose chakula ndani. Kutokana na kipato changu sio kipato kikubwa hakitoshelezi kununua nunua vitu sana. Kwa hiyo napenda sana kununua vyakula kwa mfano kama vile nikipata pesa, napenda kununua maharage yawe ndani mahindi yawe ndani mchele uwe ndani pamoja na dagaa. Vyakula hivyo sasa vinakuwa vina nirahisishia. Nikiwa na mahindi nika saga unga halafu ndani kuna maharage halafu kuna dagaa. Ikitokea siku ambayo sijapata hela naeza nikachota tu maharage nikapika. Lakini pia napenda kuchukua mkaa ambao utakuwa unanisaidia kwa ajili ya kupikia. Yaani mkaa nachukua gunia zima la mkaa ambao sasa kama kuna wakati napitia wakati mgumu sina pesa nakuwa ndani nina mkaa nina unga nina maharage. Kwa hiyo naweza nika pika watoto wakala hawalali njaa. Akiba yangu kubwa ndo hiyo napenda kueka ndani. Ila ikitokea nimepata pesa ya ziada napenda kuwanunulia watoto mavazi wavae wapendeze. Lakini kikubwa zaidi ni chakula. Lazima nihakikishe kwamba ndani kuna mahindi, kuna maharage, kuna mchele, kuna dagaa. Kwa hiyo siku ikitokea, mambo yameenda kombo chakula kinakuwepo. Bila kusahau mkaa yaani mkaa nao ndo wa muhimu sana mkaa kwa sababu, bila moto hujapika. Kwa hiyo ikitokea nimepata pesa ya ziada. Napenda kununua mavazi kwa ajili ya watoto. Nikisha wanunulia watoto mavazi. Ile ziada bado ikabaki. Nanunua mavazi kwa ajili ya kwangu mimi mwenyewe. Kama vile kitenge au gauni. Ambayo nakua nayatumia kwa kuvaa na kuendeleza siku. Na kuendeleza maisha. Ndo vitu ambavyo napendelea sana kununua. Na ndiyo vitu ambavyo napenda kuwa nazo.

Sipendi kupanda milima. Nikipanda milima kuna namna huwa najisikia nashindwa kupumua. Nachoka sana. Yani inakua kama vile nataka kukata pumzi. Ko sipendi kupanda milima. Yani milima inanichosha. Inanifanya nishindwe kupumua. Inanisababishia kifua kinajaa. Kifua kinajaa sana. Ndiyo maana sipendi kupanda milima. Inanifanya nakua mchovu kifua kinajaa nashindwa kupumua. Mimi binafsi hata ikitokea safari. Watu wanakwenda uko kwenye kupanda milima. Mimi huwa siendi nabaki tu nyumbani. Kwa sababu nikisena tu niende. Itakuja nipate tabu sana. Kifua kinajaa nashindwa kupumua na shindwa kutembe. Nachoka sana. Kwa hiyo inanisababishia. Nakuwa na hali flani. Kama mgonjwa. Mgonjwa flani. Kwa hiyo sipendi kupanda milima. Lakini hata nikienda sehemu ambayo ina milima milima. Siwezi kukaa sana. Kama nilipanga nikayo wiki moja, nika kutana na hiyo sehemu inamilima yani nitakaa siku tatu tu naondoka. Sitakaa hiyo wiki mzima, siwezi nikamaliza wiki sehemu yenye milima. Milima kwa ubande wangu inaniathiri. Labda ni kutokana na kwamba, sijazoea sana kupanda milima au nikutokana na shida mbali mbali za kimwili. Lakini nikisema nipande milima, milima inaniathiri sana sana sana. Sio kidogo, yani afya angu inatetereka mno. Nikipanda milima, napata shida na nina kawaida ya kuumwa kifua. Basi ndo nikipanda na milima. Kifua kinakua kinauma vibaya mno. Kinajaa, hewa inakuwa tabu, hewa inabana. Nashindwa kupumua vizuri. Kwa hiyo, kwa upande wangu, milima siipendi. Sipendi kabisa, yani hata nikisikia kwamba kuna safari ambayo inahusisha kupanda milima. Au kuna safari, ambako huko mahali tunaenda kuna milima huwa naahirisha siendi. Nibora, nikabaki nyumbani kuliko kwenda sehemu ambayo iakwenda kunidhuru, itakwenda kunisababishia madhara makubwa katika afya yangu.

Sipendi sana kutumia chakula chaharaka, lakini mara nyingi nakitumia kwa sababu ndio inanibidi. Kutokana na hali halisi ya maisha yangu, mara muda mwingi nakua nipo nje ya nyumbani, nakua sehemu ya kutafuta pesa, sehemu ya kutafuta kipato. Kwa hiyo, inanibidi tu kutumia chakula chaharaka, mahali popote ambapo nina kuwepo. Ila sipendi, yaani kama ingekua ni nafsi yangu kwa mba ninapata muda, kwa kutoka huku ninapofanya shughuli zangu, nikaelekea nyumbani, nika pika mwenyewe, ningekua nafanya hivo. Lakini kwa sababu muda unanibana, shuguli zinanibana, kwa hiyo nashindwa, kwa mba nitoke hapa, niende nyumbani, nika pike chakula, nirudi tena kwenye shuguli, inakuwa ni vigumu. Lakini nikizingatia kabisa kwa kweli chakula chaharaka mimi sikipendi na kula tu ili basi ili mradi maisha yaende. Lakini kama ningekua na namna nyingine ya kufanya basi ningekua na naweza kutoka hapa nikaenda nyumbani nikapika. Ila nimbali kwa natumia nauli kuja, natumia nauli wakati wakurudi, bado shuguli zenyewe ndo hivo za, yaani hazina matarajio makubwa, mara umekuja umepata, mara umekosa, mara hivi, mara vile. Kwa hiyo mazingira ambayo ninafanyia shuguli zangu za kila siku, ya na nilazimisha kutumia chakula cha haraka. Nakua sina namna ya kukikwepa, katika maisha yangu, lazima nakutana nacho kila siku, yaani mara umekaa tu kidogo unaagiza hiki, unaagiza hiki kwa wale ambao wako karibu, wale ambao wanatuuzia, humu masokoni. Ndio hivo, maisha yanaenda hivo, lakini nikiwa na nipo nyumbani, napika tu mwenyewe, nakula, chakula ambacho nina uhakika, chakula ambacho nikizuri, chakula ambacho hakina masumu mengi. Kwa sababu hivi vyakula vya haraka haraka hivi, vingi vina kuwanga vinaleta sana shida mwilini. Vina kuwanga vinaleta shida kubwa sana mwilini. Kwa hiyo, najitahidi. Kiasi kiasi, hivyo, hivyo, najitahidi kuvikula, lakini najitahidi pia kupika nyumbani, pale ambako ninanafasi napika, nakula wakati mwingine najitahidi, hata nikuwa nimefunga tu nikiwepo eneo la kazini ili kuepusha kula, mara kwa mara, hivyo, vyakula vya haraka.

Komputa situmii kwa sababu sina komputa, similiki komputa, ninamiliki simu, ambayo ndio naitumia katika shuguli zangu zote, zote, zote. Komputa sina, kwa hivo sina matumizi na komputa. Ila ikitokea, nimepata komputa. Tafurahi, najua kwa sababu matumizi ni mengi. Ukiwa na komputa, inakuraisishia kufanya mengi. Unapokuwa na kompyuta inakuraisishia katika shuguli mbali mbali inakufanya unakuwa wakisasa. Kwa sasa kompyuta sina na sina matumizi yoyote na kompyuta. Kwa hiyo siwezi kueleza kamba natumia kwenye kompyuta kwenye nini zaidi sana. Ninachotumia mimi ni simu katika shuguli zangu zoote natumia simu yangu ya mkononi.

Napenda kula wali, wali ni chakula kizuri ambacho nakipenda ukilinganisha na ugali. Ugali nakula, ila chakula changu pendwa ni wali. Ugali nakula mala moja moja, lakini wali naeza nikala asubui, mchana, jioni na nisione shida, tofauti na ugali. Ugali nikila mala moja, basi sitamani tena kurudia uo mlo wa ugali. Kwa hiyo binafsi napenda sana wali, kwa sabu ni chakula kitamu, alafu vile vile ni chakula rahisi kupika, ingawa sasa bei ya mchele ni kubwa zaidi kuliko bei ya mahindi, lakini tukija kwa upande wa ladha, wali una ladha nzuri, wali una ladha nzuri na unalika, nyakati zote, mi napenda sana wali, nikila wali na samaki, alafu nikawa na parachichi pembeni. Yani hicho ni chakula changu pendwa sana, chakula kitamu, hata kama sio na samaki nikala wali nyama, lakini vile vile nisikose parachichi. Yani nikila hivo najiona nimekula chakula kitamu, nimekula chakula kizuri, kuliko vyakula vyote. Na pia, nikipika wali maharage, yani niupike, labda nimeupika jioni, niwache, ninyue chai asubuhi. Ni chakula kizuri sana, kula wali maharage asubuhi, na chai, inakuwa ni kitamu sana, tena chai ya rangi, yani upate chai ya rangi, na wali na maharage, ni chakula ambacho kwa kweli, unakula mpaka unamshukuru mungu, unanyunyua mikono juu. Kwa hio binafsi napenda kula wali, wali nyama, au wali maharage, au wali samaki, yani sana sana, kipaumbele changu cha kwanza kabisa, ni wali samaki, baada ya samaki nakuja wali nyama, baada ya wali nyama wali maharage, ndio chakula ambacho kinanifurahisha kwa kweli kinanibirudisha nafsi.